Ninajenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa mawasiliano mazuri na heshima. Huwasikiliza kwa makini, kuheshimu mawazo yao na kuwa tayari kusaidia inapohitajika. Pia ushirikiano na uaminifu ni muhimu kufanya kazi kama timu, kusherekea mafanikio pamoja na kutatua changamoto kwa mazungumzo ya wazi.

Napendelea mazigira ya kazi yenye amani, heshima na ushirikiano. Mahali ambapo kuna mawasiliano ya wazi. Kila mtu ana heshimiwa na mawazo mapya yanakaribishwa. Pia mazigira yenye mpangilio mzuri na msaanda kutoka kwa viongozi hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi na kwa furaha.

Nashambulia tatizo kazini kwa utulivu na mpangilio mzuri. Kwanza natambua chanzo cha tatizo, kisha na kusanya taarifa na kusikiliza maoni ya wengine. Baada ya hapo, natafuta suluhisho mbadala. Nachagua lililo bora na kuchukua hatua pia. Mwisho, ninatathmini matokeo ili kujifunza na kuboresha siku zijazo.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali. Hasa vitabu vya elimu, motisha na hadithi za maisha. Elimu huvunja mawazo na kunipa maarifa mapya. Ili, motisha hunipa muskumo na mbinu za kuboresha maisha. Anditi za maisha unipa kuelewa. Wa tabia za binadamu na changamoto za kila siku.

Ningependa kujifunza ustadi mpya wa teknolojia na ubunifu kama program za ai uchoraji wa kijitali au mbinu mpya za mawasiliano. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu tamaduni na zile historia za dunia kwani kuna panua mtazamo na kuelewa kwa binadamu.

Utaratibu wangu wa jioni ni kuepuka msongo na kujianda kwa usingizi mzuri kwa kawaida. Kupumua kwa utulivu na kufanya mazoezi madogo ya kutuliza mwili. Kukagua kazi au mambo muhimu ya siku ya kupanga zile za kesho. Kutuchua muda kidogo wa burudani kusoma kuzikiliza mziki au kuzungumza na familia.

Kazi ninayo ithamini zaidi ni ile inayotua maana na inasaidia wengine kwa mfano. Kazi za elimu zinazowasaidia watu kujifunza na kukuza ujuzi. Kazi za huduma kwa jamii zinazoboresha maisha ya watu. Kazi zinazo himiza ushirikiano na ubunifu ndani ya timu.

Nashughulikia uthaifu wangu kazini kwa kutambua maeneo ninayoweza kuboresha. Kisha nachukua hatua za kuelekeza maendeleo mfano. Kujitathmini kuona ni sehemu gani ninahitaji kuimarisha kama ujuzi au mbinu ya mawasiliano. Kujifunza na kuomba msaada kusoma ushiriki mafunzo au kusikiliza ushauri wa wenzako.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni pale nilipokuwa nikishughulikia changamoto na watu mbalimbali kwa pamoja. Kufanya kazi hiyo kunanifundisha kusikilizana kwa umakini na kuelewa maoni ya wengine, kujitambua na kuboresha udhaifu wangu, kutatua matatizo kwa mpangilio na subira.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mahali pa furaha na kumbukumbu nyingi za utotoni. Hadithi moja niliyopenda ni kila mwaka mji wetu huanda sherehe, tamasha la mazao. Watu hutoka sehemu mbalimbali kuja kuonyesha bidhaa zao. Michezo ya utamaduni na muziki wa kienyeji nilipokuwa mdogo nilifurahia sana kucheza na marafiki zangu kwenye michezo ya jadi hadi kushiriki kwenye maonyesho ya wapenzi wa sanaa.

Napenda mziki unaokuwa furaha, utulifu na msukumo wa mawazo. Kwa mfano mziki wa injili unaonipa amani, pia na motisha. Mziki wa kizalendo au wa kienyeji, unaonirudisha kwenye utamaduni na kumbu kumbu zuri. Mziki wa kupumzika kama instrumento au jazz, ufanya nijisikie mtulifu.

Ninawianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda na kuweka mipaka wazi. Mfano kuweka ratiba ya kazi na kuzingatia muda wa kupumzika na familia. Kushugulikia kazi muhimu kwanza ili usiongoze msongo wa mawazo. Kutoa muda wa burudani na maslahi binafsi kama kusoma burudani auma.

Manthari zuri nilikuona ni pale nilipo kuwa njiani kwenye mlima yenye kijani kibichi na maji yanayotiririka kitaratibu. Upepo safi na sauti za ndege zilitengeneza hisia ya utulivu na amani jua lilipochomoza au kuchwa lilitoa rangi za ajabu kwenye anga. Manthari hiyo ilinifanya nijisikie mdogo katika ulimwengu lakini pia kuunganishwa na asi.